Sherehe yenye huwa inanipendeza ni sherehe ya harusi ambayo hufanyika kanisani. Hii ni sherehe ambayo uwa inaniwezesha kukutana na watu kutoka jamii mbali mbali. Na pia inanipatia fursa ya kusoma mila na desturi na hata utamaduni unao endelea katika baadhi ya hizi jamii.

Mimi hutumia simu yangu kwa muda wa masaa matano. Na programu ambazo huwa natumia kwa zaidi ni programu ya Facebook na Telegram na pia Instagram. Simu yangu nilio tumia ya kwanza inaitua Tecno Comon saba. Na baadhi ya mambo ambayo huwa inanisaidia ni kuwasiliana na jamii yangu pamoja na marafiki. Na muda mzuri wa kuzima simu yangu ni wakati wa usiku wakati ambapo huwa naenda kulala.

Mimi hupiga picha kila wakati huwa napiga picha zaidi ya mara tano kwa siku na, huwa napiga picha wakati ambapo nimetulia, wakati ambapo nimetoka kazini na, huwa nafanya hivyo kama hali ya kujituliza na huwa napenda zana kupiga picha katika bustani yangu kwa sababu kuna maua ambayo inapendeza katika hilo bustani.

Rangi ambayo huwa ninaipenda ni rangi ya zamawadi. Hii ni rangi ambayo inanikumbusha utotoni mwangu. Na nguo ambazo nilikuwa navaa zilikuwa za rangi ya zamawadi. Kitu ambacho ninamiliki ambacho kikona hiyo rangi ni kitabu. Inanifanya nikumbuke zile enzi za utotoni mwangu. Na hii rangi upia hua na kutananayo mara kwa mara. Ninapotembea njiani.

Wakati wa siku ambao mimi huwa nafanya kazi vizuri zaidi ni nyakati za asubui. Tuseme kuanzia saa kuminamoja hadi saa kuminambili ya asubui. Muda wa masaa tuseme masaa mawili ama matatu. Wakati huo hua hakuna kusumbuliwa na watu na pia ni wakati ambapo hua hakuna kelele. Na hivyo sasa huwa inaniezesha kufanya kazi ambayo inaridhisha.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya nakumbuka kuna siku mimi na marafiki zangu tuliweza kuandamana hadi katika kitongoji duni, kilichoko karibu na mji wetu, tulikuwa tunaenda kuona watoto ambao ni mayatima na tuliweza kuwabebea baadhi ya vitu kama vile vyakula, mavazi na hao watoto walifurahia sana walipotuona. Na ilikuwa fursa muhimu sana kwao kwa sababu waliweza kupokea hizi vitu na ziliweza kuwasadia katika maisha yao.

Mchezaji ambayo nampenda na namhenzi ni mchezaji wa kandanda ambayo anacheza soka ya kulipwa, anaitwa Cristiano Ronaldo. Uyu ni mchezaji ambaye amezaliwa katika maeneo ya uko urenu. Ni mchezaji ambaye ako na tajiriba ya hali ya juu ni mchezaji ambaye ameai funga mabao mingi sana umu duniani. Na ameorodheshwa kama mchezaji nambari moja duniani kote. Kwa ubora wake wa kufunga mabao mengi na kusaidia timu mingi kupata ushindi.

Kinywaji ambacho huwa napenda kunywa asubuhi ni chai. Chai ni kinywaji bora na ni kinywaji ambacho nakienzi sana na napenda chai ambayo imepikwa kutumia maziwa mengi na maji kwa umbali na pia ambayo iko na sukari ya kutosha.

Naam, mimi huvaa saa. Wakati ambapo hua naenda kazini na wakati ambapo kuna sherehe ama jambo muhimu ambalo linatendeka hua napenda huvaa saa kwa sababu mimi ni mtu ambayo nazingatia muda kwa kila kitu ambacho hua nakifanya.

Mfanyibiashara bora ninayemjua anaitwa Elon Musk. Huyu ni mwanabiashara ambaye ameanzisha baadhi ya kampuni kama vile PayPal na Tesla. Huyu mwanabiashara nampenda sana kwa sababu ni mtu ambaye ni mashuhuri na ni mtu ambaye ni tajiri humu duniani. Ameanzisha kampuni kama vile Tesla kule Marekani. Inayounda magari yanayotumia umeme. Ni mtu mbunifu na anayesaidia kutatua shida mingi sana humu duniani. Ni mtu wa kujituma katika kazi anayofanya.

Mimi uifadhi data yangu kwa simu na huwa na hakikisha nimeiweka mahali ambapo si rahisi ifikiwe na mtu yoyote kwa sababu hii ni data ambayo huwa ina beba mambo muhimu sana katika maisha yangu na siwezi ruhusu mtu yoyote kuweza kuyafikia.

Mimi huwa napenda sana kutazama michezo na pia ninapopata fursa huwa najumuika na kucheza baadhi ya hizo mchezo kama vile mpira wa magongo na ninapokuwa na nafasi hasa wakati ninapotoka kazini huwa napenda kutazama mchezo wa kandanda kule uingereza.

Mimi huwatia wenzangu moyo kwa kuwakumbusha kwamba mungu ambaye aliwaumba anawapenda sana na pia amepea kila mtu uwezo na pia amepea akili ya kufanya kazi na pia nawakumbusha kwamba jamii yao inawategemea na ni lazima wafanye kazi kwa bidii ili waweze kusaidia jamii yao.

Mimi hupanga kazi yangu ya wiki kwanzia ya siku ya jumamosi na jumapili. Na huwa nahakikisha ya kwamba ile kazi ambaye ni ya dharura na muhimu huwa naiweka nambari ya kwanza. Na huwa natumia programu ambaye inaitwa Google Sheet ili kuniwezesha kuwa na mpangilio kwa sababu na huwa nahitaji kumaliza kazi yangu kwa muda unaostahili.

Mahali ambapo ningependa kwenda ni marekani kwa mjii unaoitwa New York ama Silicon Valley. Mamba ambayo ningependa kufanya huko ni kuzuru maeneo ya teknolojia ya kisasa ili kuniwezesha kusoma mengi kuhusu dijitali na mambo ya teknolojia ya kisasa kama vile AI. Na ningependa kusafiri na rafiki yangu na ningependa pia kutembea kwa wingi ili niweze kuona mambo mengi kuhusu teknolojia.

Tunda ambalo uwa linanipendeza ni tunda ambalo linaitwa embe. Hili ni tunda ambalo linapatikana katika sehemu nyingi sana njini mwetu. Na ni tunda ambalo nitamu na pia linavutia kwa umbali kulingana na rangi ambalo uwa lina kuwa nayo. Na pia uwa linavutia sana wanyama.